Napenda kupanda mboga shambani, leo nitapalilia bustani yangu, nyanya zinaonekana zina kuwa vizuri, tangawizi na vitunguu pia vinaendelea sawa, kazi hii inanipa amani ya moyo, nitapo ninapokuwa shambani ninasahao masumbufu ya kila siku, ninafurahia kuona mimea ikikuwa, nikama kulea watoto, lazima ninyunyuzie maji leo, jua limekua kali Ntavuna nyanya wiki ijayo, zimeiva Naomba nipande pia maua mingine ili bustani iwe nzuri zaidi shuguli hii ni burudani yangu bora.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

Wikendi inakuja, nifanya nini siku ya jumamosi, labda niende sokoni kununua mahitaji ya nyumbani, au nipumzike tuu nyumbani, nisome kitabu, nina kitabu kimoja sijasoma tangu wiki iliopita familia wangesema tuende ziara kwa bibi hatuja umona kwa muda hiyo ni wazu nzuri tutachukua zawadi kidogo labda matunda au mkate nadhani tutafurahia muda pamoja Lakini naomba tupumzike pia tumekua na kazi nyingi ntawaza mpango mzuri turidhike wote.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

Ninahitaji kuenda sokoni, jee ninaoradha yangu, hebu niangalie, unga, sukari, mafuta ya kupika na sabuni, nimeandika yote, ninahitaji pia kununuwa mboga, vitungu na nyanya, bei za vitu zimepanda sana wiki hii, lazima nitumia pesa kwa akili, jee nikanunue kwa wingi au kidogo kidogo, kwa wingi ninafu zaidi, lakini pesa sasa ni chache, na dhani nitanunuwa vitu muhimu tuleo, ndarudi wiki ijao kwa mingine, Duka lile kubwa linapunguzo leo Nitakwenda huko.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

Msafara wa magari leo ni mzito sana. Ntachelewa labda dakika ishirini. Lazima nimpigie mwenyekiti baruwa nimuambia ntachelewa. Njia hii ya kila siku inakuwa ya kushindana. Watu wengi wanaenda kazi saa moja, je kuna njia nyingine zaidi ya fupi nathani kama niondoke mapema dakika thelatini, ntaepuka msongomano kesho ndajaribu hio njia. Leo naendesha radio, sikize muziki ili niwe na subra, hali hii ya kila siku lazima nijifunze kustahimili.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

Leo lazima niende kutembea, nimekaa sana nyumbani wiki hii, mwili wangu unaitaji mzozo, nitakwenda uwanjani karibu na nyumba, kuna njia nzuri ya kutembea huko, ina miti mingi, ntachukua maji nisikauke, labda nitakutana na jirani zangu, tunaweza kutembea pamoja, mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na ya mwili mzima, nilijaribu kwenda asubuhi lakini sikuamka mapema nathani joni ni wakati mzuri zaidi kwangu ntafanya hivi wiki mzima Nitengeneze tabia nzuri.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

Msimu wa mvua umeanza, ni wakati mzuri kupanda mboga shambani. Nitapanda mahindi na maharagwe wiki hii. Ardhi iko tayari, nimeshailima wiki iliyopita. Mvua itasaidia mmea kukua haraka. Ninahitaji kununua mbegu bora. Nitakwenda kwa mkulima mjuzi. Yeye ana mbegu za aina nzuri. Ninazaa sana, zinazaa sana. Msimu huu ni rahma kwa wakulima wote. Lazima nitumie wakati huu vizuri. Nisipoteze nafasi. Nitaomba watoto wanisaidia kupanda, wajifunze pia. Mavuno mazuri yata kusaidia familia nzima. Takuwa na chakula cha kutosha.